Huwa nashiriki maarifa kuhusu kampeni na usafi wa fukwe. Na pia huwa na nahamasisha mtindo wa kimaisha wa zero waste. Wakati mwingine huwa nashauri kwa njia ya matumizi ya vyombo vya glasi au chuma badala ya plastiki. Ama kununua bidhaa zenye vifungu. Na wakati mwingine pia huwa natoa elimu kuhusu madhara ya plastiki kwenye mazingira.

Aina ya mziki ambao ninaupenda ni aina ya bongo ni mziki wa bongo ni naupenda. Na mziki huu naeza nikakumbuka muimbaji mmoja ambaye anaitwa mboso. Ni muimbaji ambaye anatengeneza mashairi kwelikweli. Alafu pia bendi ile ambayo ilikuwa inaitwa ya moto bendi. Alafu wakati ninawasikiliza mziki naeza nikasikiliza mziki huu kwa wakati wowote. Iwe ya asubuhi, mchana ama jioni wakati wowote tu. Huwa najihisi vyema sana na kuwa nimetulia na huwa inabua hisia fulani kwa kusikiliza miziki ya bongo.